Ndiyo nimehudhuria maonyesho ya sanaa mara kadhaa na napenda sana maonyesho ya sanaa kwa kuwa watu tofauti wanaonyesha mambo tofauti tofauti pale walio tengeneza walio jiundia wao wenyewe. Kwa hivyo inaleta ule mwito wa kuwa na maono zaidi.

Mimi kweli napenda kuchora kwa kuwa unapochora. Unaeza chora chochote ambacho wakifikiria kwenye akiri yako. Na unakuwa na ule muda wa kuwakikisha unacho kichora. Chatokea kulingana na muonekano wako kwenye akiri. Na pia napenda kuchora kwa kuwa napitisha wakati vizuri sana napokuwa kwenye uchoraji.

Najilinda kutoka vitisho vya mtandao kwa kuhakikisha kuwa simu yangu ya rununu ama kompyuta. Kuna usasishaji wa data na nahakikisha ya kwamba vitu zote ninazozitumia pale kwenye zile mwashini zimesasishwa kuhakikisha kuwa nimejilinda.